Mausiano yangu na waze wangu ni ya karibu sana, yenyeheshima, upendo na kujifunza kila siku. Tangu nikiwa mdogo, nilifundishwa kua waze ni hazina ya jami, watu enyehekima, uzoefu na istoria inaotusaidia kuelewa tuliko atoka na tunapo elekea. Kwa sababu hiyo, nimekuwa nikijitahidi kudumisha usiano mzuri nao kwa kuasikiliza kwa eshimu na kuajali kadri ya uwezo wangu. Kwanza kabisa, msingi wa mausiano yangu na waze wangu ni eshima. Ninapo zungumza nao uchagua maneno kwa wangalifu nikiepuka luga au matendo ya nao weza kuakera. Katika utamaduni wetu, yeshima kwa mze si iyari bali ni wajibu. Hi ufanyika kupitia salamu, kusikiliza wanapo wongea bila kuwakatiza, na kufuata ushauri wawo hata pale ambapo mawazo yetu yanatofautiana. Ingawa kizazi cha sasa kina mitazamo mipya, ninaamini kuwa mawazo ya wazee yana thamani kubwa kwa sababu yametokana na uzoefu wa maisha halisi. Pili, mahusiano yangu na wazee wangu yamejengwa juu ya mawasiliano ya mara kwa mara. Ninajitahidi kuwatembelea au kuwapigia simu mara kwa mara ili kujua hali zao. Wazee wengi hupenda kusikilizwa na mara nyingi wanapopata mtu wa kuzungumza naye, hujisikia kuthaminiwa na kupendwa. Kupitia mazungumzo hayo, nimejifunza mengi kuhusu historia ya familia yetu. Changamoto walizopitia na maamuzi yaliyounda maisha yao. Hadithi zao hunipa motisha na kunisaidia kuthamini maisha niliyonayo sasa. Pia, kuna upande wa msaada na wa kujali. Ninapoweza kuwasaidia wazee wangu katika kazi ndogo ndogo kama kuwapelekea mahitaji, kuwasaidia kutumia teknolojia ya kisasa, at hata kuwasindikiza hospitalini. Hayo yote hufanya wajisikie kuwa bado ni sehemu muhimu ya jamii na familia. Kwangu, msaada huu si mzigo bali ni njia ya kurudisha fadhila kwa yale yale waliotufanyia tangu utotoni. Zaidi ya hayo mahusiano yangu na wazee wangu yamenifundisha uvumilivu na unyenyekevu. Wakati mwingine, mitazamo yetu hutofautiana. Hasa kuhusu maisha ya kisasa, kazi au teknolojia. Hata hivyo ninajifunza kuwa mvumilivu na kuelewa kuwa tofauti ni za kizazi, si za chuki. Kupitia hilo, nimekuwa mtu anayeheshimu maoni tofauti na anayejifunza kuchukua mazuri kutokana kile upande. Kwa ujumla, mahusiano yangu na wazee wangu ni chanzo cha maadili, hekima na utulivu wa moyo. Wamenilea sio tu kwa kimwili bali pia kimaadili na bado wana nafasi kubwa katika maisha yangu. Ninaamini kuwa kadri ninavyoendelea kuwajali na kuwaheshimu. Ndivyo nitakavyoendelea kukua kama mtu mwenye misingi, imara, ya utu na maadili mema katika jamii.

Kwa kawaida, ninatumia muda fulani wa mtandao wakati wa usiku. Na matumizi hayo hutegemea mambo mbalibmbali kama ratiba ya siku, majukumu niliyo kuwa nayo mchana na mahitaji yangu binafsi. Usiku huwa ni muda ambao kelele zimepungua, majukumu mengi ya mchana yamekamelika, na akili inakuwa na utulivu zaidi. Hali hii hunifanya nihisi kuwa ni wakati mzuri wa kutumia mtandao kwa njia yenye manufaa, kwa wastani, ninaweza kutumia kati ya saa moja hadi saa tatu mtandaoni wakati wa usiku. Muda huu hugawanyika katika shughuli tofauti. Kwanza kabisa, kutumia mtandao kwa mawasiliano. Hii ni pamoja na kuzungumza na marafiki au ndugu kupitia mtandao ya kijamii kama "Whatsapp", "Telegram", au "Facebook". Usiku huwa ni wakati ambao watu wengi pia wanakuwa uhuru. Hivyo mazungumzo huwa maeifu na yenye maana zaidi kuliko mchana. Pili, ninatumia muda wangu wa usiku, mtandaoni kujifunza au kujongezea maarifa. Naweza kusoma makala, kuangalia video, za kielimu, au kufuatilia maudhui yanahusiana na masomo, kazi, au masilahi yangu kibinafsi. Mtandao unahazina kubwa ya maarifa na kutumia usiku kujifunza hunisaidia kutumia muda wangu kwa faida badala kuupoteza bure. Wakati mwingine, kutumia mtandao kufanya utafiti au kuandaa kazi ya kesho. "Either", burudani ni sehemu ya matumizi yangu ya mtandao usiku. Naweza kuangalia video fupi, kusikiliza mziki au kutazama filamu na vipindi kupitia majukua ya mtandaoni. Hii hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, hujitahidi kweka mipaka ili burudani isingililie usingizi wangu. Pamoja na faida hizo, ninafamu pia changamoto kutumia mtandao usiku kwa muda mrefu. Kukaa mtandaoni hadi usiku wa manane. Kunaweza kusababisha usingizi kuchelewa, uchovu na wakati mwingine kupunguza umakini siku inayofuata. Kwa sababu hiyo, kujitahidi kujipangia muda maalumu wa kuzima simu au kifaa changu kabla ya kulala. Nidhamu hii hunisaidia kulinda afya yangu ya mwili na akili. Kwa ujumla, matumizi yangu ya mtandao wakati wa usiku ni ya wastani na yenye malengo, ninajaribu kuhakikisha kuwa muda nautumia unaleta faida. Katika maisha yangu, iwe ni kupitia mawasiliano, elimu, au burudani. Ninaamini kuwa mtandao ni chombo muhimu sana katika maisha ya kisasa. Lakini ni jukumu langu kuutumia kwa hekima, hasa nyakati za usiku. Ili usiwe chanzo cha matatizo bali uwe, nyenzo za maendeleo, binafsi.

Asante sana kwa swali hili. Zawadi nzuri zaidi ambayo nimewahi kupokea ni ile iliyo kuwa na maana ya kihisia kuliko dhamani ya kifeza. Ilikua ni zawadi iliyo onyesha kuwa mtu aliyenipa amenielewa alinijali na alitumia muda kufikiria nini kingefaa kuni furahisha. Zawadi hio ilnifanya nijisikie wakipeke na kudhaminiwa kwanjia ya peke. Zawadi hiyo ilikuwa ni kitabu kilicho ambatana na ujumbe mfupi ulio andikwa kwa mkono. Ingawa kitabu chenye hakikuwa chagharama kumbwa, kilicho fanya kiwe cha thamani ni maneno ya lio kua ndani ya ule ujumbe. Maneno yale yalikuwa ya kunitia moyo, kunikumbusha uwezo wangu na kunipa matumaini ya kuendelea kupambana na changamoto za maisha. Kila ni napo kumbana na wakati mgumu. Niki soma kitabu kile hau kuangalia ule ujumbe. Upata nguvu mpya na hamasa ya kuendelea mbele. Kile kilicho nigusa zaidi ni kwamba mtu aliye nipa zawadi hiyo. Nijua napenda kusoma na pia qlijua nilikuwa katika kipindi cha. Ambacho nilihitaji moyo wa faraja na motisha. Hiyo zawadi hile haikutolewa kwa bahati mbaya, bali ilitolewa kwa ufahamu na upendo wa dhati. Hapo ndipo nilitambua kuwa zawadi bora si ile inayopimwa kwa pesa, bali kwa mawazo na hisia zilizo ambata na nayo. Pia, zawadi hiyo ilinifundisha umuhimu wa maneno mazuri na muda, ilinionyesha kuwa wakati mwingine kila. Kile mtu anahitaji zaidi ni sivitu vikubwa bali ni kuthaminiwa, kusikilizwa na kuaminiwa pia. Kule nipokee zawadi hiyo, nimekuwa nikijitahidi pia kutoa zawadi zenye maana kwa wengine. Sazile zinazogusa moyo wa. Kwa ujumla, zawadi nzuri zaidi nilio haiku kukia situ kitu kilicho shika mkononi. Bali ni hiasia za kupendwa na kuthaminiwa. Zawadi hili iliniacha na kumbu kumbu ya kudumu na ime nisaidia kukua kifikra na kihisia. Hiyo ndiyo sababu ni nayona kuwa ni zawadi bora kuliko zote nilizo wai kupokea.

Asante sana kwa swali hili. Kwa kawaida, ninatumia WiFi zaidi kuliko data ya simu. Ingawa zote zinanafasi yake kulingana na mazingira na mahitaji ya wakati usika, chaguo langu la kutumia WiFi linatokana na sababu kathaa. Zinazo usiana na gharama, kasi, udhabiti wa mtandao na uraisi wa matumizi ya kila siku. Kwanza kabisa, WiFi ni nafuu zaidi kwa matumizi ya muda murefu. Mara nyingi kifurushi cha WiFi ulipiwa kwa mwezi mzima na kinatoa interneti isiyo na kikomo. Au, unlimited. Hiye ni kikumu kikubwa sana ukilinganisha na data ya simu. Hii unipa uhuru wa kujivinjari mtandao. Kuutazama video, kupakua mafaile makubwa. Na kufanya kazi mtandaoni bila hofu ya data kuisha ghafla. Kwa mtu anayependa kusoma makala, kutazama maudhui ya kielimu, au kufanya kazi zinazo itaji interneti kwa muda mrefu WiFi huwa suluhisho bora zaidi. Na pili, WiFi mara nyingi huwa na kasi na udhabit mzuri zaidi. Asa inapukuwa imewekwa vizuri. Nikiwa nyumbani au ofisini, naweza kufanya mikutano ya mtandaoni, kupakia au kupakua mafaili makubwa na kuwasiliana kwa njia ya video, bila kukatizwa sana. Hii ni muhimu hasa kwa wazi au masomo yanayoitaji umakini na, unganisho wa uwakika. Pia WiFi huwezesha kuunganisha vifaa vingi kwa wakati mmoja, kama vile simu, kompyuta, mpakato, televisheni, janja na vifaa vingine bila gharama ya ziada. Hata hivyo, siwezi kupuuza umuhimu wa data ya simu. Data ya simu ni muhimu sana. Ninapokua nje ya nyumba au mahali pasipo na Wifi. Inanipa uhuru wa kuwasiliana, kuangalia ramani, kujibu baruapepe au kutafuta taarifa muhimu, popote nilipo. Katika dharura au safari, data ya simu huwa msaada mkubwa kwa sababu havitegemi muundo mbini ya ndani kama wifi. Pia mitandaoni, pia mitandao ya simu imeendelea kuboreka na katika maeneo mengi kazi yake sasa inaridhisha matumizi ya kawaida. Kwa ujumla, ninapendelea wifi kwa sababu matumizi yake kwa sababu ya gharama nafuu, kasi na uthibiti wake. Hata hivyo, data ya simu ni nyongeza muhimu inayo nipa uhuru na urahisi wa kuendelea kuwa mitandaoni popote nilipo. Kwangu matumizi bora ya intaneti inapatikana kwa kuchanganya zote mbili kwa busara kila moja ikitumika pale inapofaa zaidi. Asante.

Ninapozungumzia mahali ninapoishi. Huwa naliona kama zaidi ya anuani ya ujengo tu. Ni sehemu ilionijenga, ilinipa utulivu na hunipa hisia ya kuwa nyumbani. Naishi katika nyumba ya kawaida lakini yenye mvuto wake wa kipekee. Si nyumba kubwa sana wala ya kifahari kupita kiasi. Bali ni nyumba ya kati iliojaa joto na urahisi. Ina vyumba vya kutosha, kunirusu kupumzika, kufikiria, na kufanya shughuli zangu za kila siku bila msongamano. Kuta zake zina hadithi, kuanzia alama ndogo za matumizi ya muda mrefu, hadi mpangilio wa samani, unaonyesha ladha na mahitaji yangu. Mazingira ya eneo ninamoishi ni kuvutia kwa namna yake. Ni mchanganyiko wa utulivu na uhai. Asubuhi kuna hewa safi na sauti za ndege zinazovunja ukimya wa usiku zikitoa mwanzo mzuri wa siku. Wakati wa mchana, eneo huwa shughuli kiasi. Watu wakitembea, watoto wakicheza na biashara ndogo ndogo zikiendelea. Jioni huleta utulivu tena. Huku jua likitua taratibu na anga kubadilika rangi. Eneo hili halina kelele nyingi za jiji kubwa. Lakini pia halijitengi kabisa na maendeleo ni mahali pa kati panapofaa kuhishi kwa raha. Nakumbuka vizuri nilipohamia hapa. Ilikuwa kipindi cha mabadiliko maishani mwangu. Nikiwa natafuta mwanzo mpya au angalau mazingira yatakayoniwezesha kukua siku ya kuhamia ilikuwa na mchanganyiko wa hisia, furaha ya kupata mahali pangu, hofu kidogo na kuzoea mazingira mapya na matarajio ya maisha mapya. Kadri siku zilivyopita nilianza kulijua eneo hili vizuri. Njia fupi za kutembea maduka ya karibu na majirani waliokuwa tayari kusalimiana kwa tabasamu la kirafiki. Hatua kwa hatua, mahali hapa paligeuka kutoka eneo jipya hadi nyumbani. Kuna mambo ninayoyapenda kuhusu eneo ninamoishi. Kwanza kabisa ni utulivu wake. Baada ya siku ndefu ya shughuli, ninaweza kurudi nyumbani na kupata nafasi ya kupumzika bila bugdha. Pili, ni urahisi wa kupata huduma muhimu kama maduka, usafiri na sehemu ya kijamii. Hii hunirahisishia maisha na kunipa muda wa kufanya mambo ninayoyapenda zaidi. Pia, ninapenda hali ya majirani. Ingawa kila mtu ana maisha yake. Kuna hisia ya kuheshimiana na kusaidiana inapobidi. Usalama ni jambo muhimu sana kwangu na kwa kiasi kikubwa nahisi salama mahali ninapoishi. Si kwamba hakuna changamoto kabisa lakini kuna juhudi za pamoja iwe ni uangalizi wa majirani. Mipango ya usalama ya eneo zinazofanya hali yake iwe ya kutuliza. Hii hunipa amani ya akili hasaa ninapokuwa nyumbani usiku wa ninapoondoka kwa muda. Hisia ya kuwa mahali ambapo naweza kupumzika bila hofu kubwa ni zawadi kubwa. Zaidi ya yote, ninahisi raha mahali ninapoishi kwa sababu ni sehemu. Inayoniruhusu kuwa mimi mwenyewe. Naweza kupanga siku zangu kwa uhuru, kufurahia ukimya au shughuli kulingana na hali yangu, na pia kujenga kumbukumbu mpya. Mahali hapa pamenifunza kuwa nyumbani si lazima iwe kamilifu bali iwe mahali panapokupa utulivu wa moyo usalama wa akili na nafasi ya kukua Kwa sababu hizo zote ninathamini sana eneo ninamoishi na nalichukulia kama sehemu muhimu ya safari yangu ya maisha.

Asante sana kwa swali hilo. Ndiyo, nasoma gazeti na ni moja ya mazowea ni nayo ya jenga kwa muda kwa sababu ninaona lina mchango mkubwa katika kunipanua uwelewa wangu wa mambo yanayo endelea duniani na katika jamii yangu. Kusoma gazeti hunipana nafasi ya kupata habari, zilizo andaliwa kwa makini, tofauti na taarifa za haraka ni nazo kutana nazo mara nyingi mitandaoni. Kila ninapopata gazeti, huwa nahisi kama ninafanya mazungumzo ya kina na ulimwengu unao nizunguka. Kitu cha kwanza kinacho nivutia ninaposoma gazeti, ni aina ya habari ninazo patika na humu. Kuna habari za kitaifa kimataifa uchumi siasa uchumi afya na hata burudani. Hii hunisaidia kupata mtazamo mpana wa maswala mbalimbali. Badala ya kuangalia jambo moja tu mara nyingi huanza na vichwa vya habari vikuu ili kupata mukhtasari wa kinachoendelea. Kisha huchagua makala yanayo ni vutia zaidi na kuyasoma kwa kina. Pia napenda namna gazeti linavyo wasilisha habari kwa mpangilio. Tofauti na mitandao ya kijamii ambako taarifa zinaweza kuwa na upendeleo au kukosa uhakika. Gazeti mara nyingi hujaribu kuzingatia uandishi wa kitaaluma na uthibitisho wa taarifa. Hili hunifanya nijenge tabia ya kufikiri kwa kina, kuuliza maswali na kutofautisha kati ya habari na maoni binafsi ya waandishi. Kwa kufanya hivyo, nasoma si kwa ajili ya taarifa tu, bali pia kwa ajili ya kukuza fikra zangu. Kusoma gazeti pia hunisaidia kujenga nidhamu na utaratibu. Mara nyingi, huchagua muda maalumu kama asubui kabla ya kuanza shughuli za siku, au jioni baada ya kupumzika. Wakati huo, hunipa utulivu wa kiakili na hunirusu kujitenga kidogo na msongamano wa mawazo. Ni kama mapumziko ya akili yanayo nisaidia kuanza au kumaliza siku kwa mtazamo mzuri. Zaidi ya hayo gazeti hunisaidia kuendelea kuhusiana na jamii. Kupitia habari za ndani, najua kinachoendelea katika eneo langu, changamoto zinazo wakabili watu na mafanikio yanayo patikana. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Na kunipa hamasa ya kushiriki katika mijadala au hata kuchangia mabadiliko chanya pale inapowezekana. Kwa ujumla kusoma gazeti ni zaidi ya tendo la kawaida kwangu ni nizowea linalo nipa maarifa, kunijenga kifikra na kunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana na ulio na mizani. Ni njia ninayo itumia kujifunza kila siku na kubaki kuwa raia mwenye ufahamu zaidi.

Kila siku natumiya zana mbalimbali za kidijiti ambazo hunisaidia kurahisisha maisha yangu kuwasilisha kuwasiliana na wengine kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zana hizi zimekua sehemu ya kawaida ya ratiba yangu ya kila siku. Kiasi kwamba mara nyingi sizitambui kama vitu maalum bali kama msaada wa kawaida unaoendesha shughuli zangu. Kwanza kabisa, simu ya mkononi ni zana muhimu zaidi ninayoitumia kila siku. Kupitia simu, nawasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi kwa kutumia simu za kawaida, ujumbe mfupi na progiramu za mawasiliano kama WhatsApp, au Telegram, au Instagram. Simu pia hunisaidiya kupata taarifa za haraka kama hali ya hewa, habari za siku na ratiba zangu binafsi. Ni kifaa ninacho, kinacho unganisha karibu, kila kitu ninachofanya kwa njia za kidijiti pili, natumiya interneti na kivinjari yaani browser kila siku kutafuta taarifa mbalimbali. Iwe ni kusoma makala, kutafuta majibu ya maswali fulani, au kujifunza ujuzi mpya. Kivinjari hunipa mlango wa maarifa ya siyo na mipaka. Mara nyingi hutumia pia barua pepe kuwasiliana kwa maswala rasmi kama kazi, masomo au huduma mbalimbali. Barua pepe hunisaidiya kuhifadhi kumbu kumbu zangu, mawasiliano muhimu na kupanga taarifa kwa utaratibu. Zana nyingine ni nayotumia mara kwa mara ni mitandao ya kijamii ingawa na jitahidi kuitumiya kwa kiasi, mitandao hii hunisaidia kuendelea, kuwasiliana na watu, kushiriki mawazo na kufuatiliya yanayo endelea katika jamii. Pia, hutumika kama chanzo cha habari na burudani hasa wakati wa mapumziko. Hata hivyo, nina jitahidi kuchuja taarifa ni nazopata ili kuepuka, upotoshaji au matumizi mabaya ya muda. Kwa upande wa kazi na kujifunza. Natumiya zana za kuandaa maandishi na kuhifadhi taarifa kama vile progiramu za kuandika kalenda za kidijiti na huduma za kuhifadhi faili mtandaoni. Zana hizi hunisaidiya kupanga majukumu, kuweka kumbukumbu na kufikia kazi zangu popote nilipo. Kalenda ya kidijiti hunikumbusha ratiba na tarehe muhimu. Jambo linalo nisaidiya kuwa na nidhamu ya muda. Mwisho, natumia pia zana za burudani kama progiramu za kusikiliza muziki au kutazama video. Hizi hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, zana za kidijiti ninazo tumia kila siku hunisaidiya kuishi maisha yaliyo rahisishwa zaidi, yaliyo unganishwa na yenye ufanisi zaidi. Mradi tu zi, nizitumie kwa busara na uwiyano mzuri. Na kwa kawaida hizo ndizo zana za kidijiti ambazo mimi hutumia kila siku ambazo hunisaidiya katika shughuli zangu za kila siku. Asante sana.

Ha wakati wa jua kali, huwa napenda kuchagua shugli, zinazonipa faraja, utulivu, na pia kunisaidia kufurahia hali ya hewa bila kujichosha sana. Jua kali linaweza kuwa na changamoto zake, lakini pia lina uzuri wake endapo mtu hatalielewa na kulikaribisha kwa njia sahihi. Kwangu, kipindi hiki huwa ni muda kupunguza kasi, kasi ya shugli na kuzingatia mambo yanayofanya nijisikie vizuri, kimwili na kiakili. Kwanza kabisa, napenda kukaa mahali penye kivuli na hewa ya kutosha. Inaweza kuwa chini ya mti barazani au ndani ya nyumba karibu na dirisha linalopitisha upepo. Wakati huo, huwa napenda kusoma kitabu au gazeti kwa sababu kusoma unisaidia kusahau joto na kunipeleka katika ulimwengu mwingine wa mawazo. Pia kusikiliza muziki laini, unaotuliza akili, jambo linalofanya muda upite kwa haraka na kwa raha zaidi. Pili, napenda kunywa vinywaji baridi au vyenye kuburudisha mwili. Maji baridi, juisi za matunda, asilia, hau ata chai ya baridi, unisaidia kupunguza joto la mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Jua kali hunikumbusha umuimu wa kujali hafya. Hivyo huwa najitahidi kunywa maji ya kutosha na kula vyakula vyepesi kama matunda, hambayo haya choshi mwili. Wakati mwingine, jua kali hunipa masaa ya kufanya shugli za nje kwa tahadhari. Napenda kutembea asubui mapema au jioni wakati jua limepungua ili nifurahii mwanga wake bila adhari kali. Pia hiwapo kuna nafasi kuogelea au kucheza maji huwa ni njia nzuri ya kupunguza joto na kujiburudisha. Maji hunipa isia ya upya na kunisaidia kupunguza uchovu unao sababishwa na jua kali. Kwa upande wa burudani, napenda kutumia muda huu kuzungumza na marafiki au familia. Ukaa pamoja kushiriki adidhi au kucheka husaidia kusahau usumbufu wa joto. Jua kali mara nyingi huwaleta watu karibu, hasa wanapo kaa nje jioni wa kifuraia upepo baada ya jua kupungua. Hii huimarisha usiano na kuleta fura ya jamii. Pia napenda kutumia jua kali kama muda wa kujitafakari na kupumzika kiakili. Wakati mwingine, nachukua muda wa kukaa kimia, kufikiria malengo yangu, au kupanga mambo ya baadae. Utulivu wa mchana wenye jua kali, unipa nafasi ya kusikiliza mawazo yangu na kujielewa zaidi mwenyewe. Ni kama mapumziko ya ndani, yanayonisaidia kurejesha nguvu za akili. Zaidi ya hayo, jua kali hunikumbusha umuhimu wa kujilinda. Hivyo napenda kuvaa mavazi mepesi, kofia na wakati mwingine kutumia mafuta ya kujikinga na jua, unapo lazimika kua nje. Kufanya hivyo, kufurahia mwanga wa jua bila kuadhiri ya hafya yangu na kwa ujumla. Ninapenda kutumia wakati wa jua kali kwa njia inayolinda mwili wangu, kunipa raha na kunisaidia kupumzika. Badala ya kuliona kama kero, ulichukulia kama fursa ya kupunguza kasi, kujijali na kufuraia mambo madogo yanayoleta utulivu na furaha maishani asanti.

Baada ya siku ndefu iliyojaa majukumu, changamoto, changamoto na mawazo mengi kupumzika ni jambo muhimu sana kwangu. Huwa naona mapumziko kama zawadi ninayojipa mwenyewe ili kurejesha nguvu za mwili na akili. Kila mtu ana njia yake ya kupumzika na kwangu ni mchanganyiko wa shughuli tulivu na muda wa kujitunza kibinafsi. Kwanza kabisa, napenda kuanza kwa kujitenga kidogo na kelele za siku. Nikifika nyumbani huwa nachukua muda wa kubadilisha mavazi na kukaa mahali patulivu. Kitendo hiki rahisi hunisaidia kubadilisha hali ya mawazo kutoka kazi au shughuli za nje, kuenda katika mazingira ya utulivu. Wakati mwingine, hufungua dirisha ili hewa iingie, jambo linalonifanya nijisikie huru na mwepesi zaidi. Baada ya hayo, napenda kusikiliza mziki laini au sauti zinazonituliza. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa akili pia. Wakati mwingine husikiliza nyimbo ninazozipenda. Wakati sauti za asili kama upepo au mvua wakati mwingine. Huu ni muda wangu wa kuachilia mawazo mazito na kuachilia mwili. Ujitulize polepole. Pia napata faraja kubwa kwa kufanya shughuli. Nyepesi, kama kusoma, kuangalia kipindi kifupi, cha televisheni, au kuzungumza na mtu ninayemuamini. Kusoma hunipeleka katika dunia nyingine na kunisaida kusahau kwa muda shinikizo la siku. Mazungumzo kwa upande mwingine hunisaidia kushiriki yalioniwazia na kupunguza mzigo wa kihisia nilioubeba siku nzima. Chakula pia kina nafasi muhimu katika mapumziko yangu. Napenda kula mlo mwepesi lakini wenye kuniridisha. Mara nyingi ukiwa umeandaliwa kwa utulivu bila haraka. Kula kwa amani hunifanya nijisikie vizuri kimwili na hunipa hisia ya kuridhika baada ya chakula, kikombe cha chai ya moto au kinywaji ninachokipenda hunimaliza hisia ya utulivu. Mwisho, napenda kuhitimisha mapumziko yangu kwa maandalizi ya usingizi mzuri. Huwa napunguza matumizi ya simu na vifaa vya kidijiti na kuchagua kulala mapema inapowezekana. Usingizi mzuri hunisaidia kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya na mawazo yalio wazi. Kwa ujumla kupumzika badaa ya siku ndefu kwangu ni mchakato wa kujirudisha katika hali ya utulivu, kujali mahitaji yangu na kujiandaa kwa siku mpya pia. Ni muda ninaodhamini sana kwa sababu hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili.

Ndio, napenda sana kwenda pwani, na asante sana kwa swali hilo. Na ni mojawapo ya maeneo ya nchi. Inayo thamani. Ninayo yathamini kwa sababu hunipa mchanganyiko wa utulivu, furaha na msisimuko wa kipekee. Pwani kwangu si tu mahali pa kutembea au kupumzika. Bali ni sehemu inayonifanya nijisikie huru na karibu zaidi na asili. Kila ninapofikiria kuhusu pwani, mawazo yangu huja picha za bahari pana, mchanga mweupe au wa dhahabu na sauti ya wawimbi yanayogonga ufukwe kwa mpangilio wa kutuliza. Kitu cha kwanza ninachokipenda kuhusu pwani ni hali ya hewa na mazingira yake. UPepo mwanana unaovuma kutoka baharini, hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu mpya. Tofauti na joto la ndani ya mji au eneo yenye msongamano. Pwani huwa na hali ya kipekee inayopoza mwili na akili kwa wakati mmoja. Kukaa ufukweni na kuhisi upepo ukigusa uso wangu ni uzoefu unaonifanya nisahau mawazo ya kila siku. Pwani pia hunipa nafasi ya kupumzika kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine napenda kukaa kimya nikiangalia bahari na kufuatilia mawimbi yanavyo kuja na kurudi. Kitendo hiki rahisi hunisaidia kutafakari maisha, kupanga malengo yangu na hata kuachilia mawazo yanayonisumbua. Kuna utulivu fulani katika bahari unaonifanya nihisi kuwa matatizo mengi ya maisha ni madogo, ukilinganisha na ukubwa na uimara wa asili. Kwa upande wa burudani, pwani inanipa chaguo nyingi. Napenda kutembea kando ya ufukwe ama ufukwe nikikanyaga mchanga laini huku nikiangalia magamba ya bahari na viumbe wadogo waoishi humo. Kutembea huku ni aina ya mazoezi mepesi yanayonisaidia kuimarisha mwili bila kujihisi nimechoka sana. Pia, iwapo kuna fursa unapenda kuongelea au kucheza maji. Maji ya bahari hunipa hisia ya upya na hamu. Kunifanya nijisikie kama nimeacha mzigo wote wa uchovu, ndani ya mawimbi. Zaidi ya hayo, pwani ni mahali pazuri pa kushirikiana na watu wengine. Napenda kuenda pwani na marafiki au familia, kushiriki chakula, kucheka na kuunda kumbu kumbu za pamoja. Mazungumzo yanapokuwa ufukweni, mara nyingi huwa mepesi na ya kufurahisha. Kana kwamba mazingira yenyewe yanahamasisha, furaha na ukaribu. Jioni zinapofika na jua linapoanza kutua, rangi za anga hubadilika na kutoa mandhari ya kuvutia sana. Jambo linalofanya muda huu uwe wa kipekee na wa kukumbukwa tu. Chakula cha pwani pia kina mvuto wake. Kula vyakula vya bahirini vilivyoandaliwa kwa urahisi kama samaki au vyakula vya kukaanga. Hunipa ladha inayochangayika vizuri na mazingira ya bahari. Kula huku ukiangalia bahari kuna fanya chakula kionekane kitamu zaidi na uzoefu huwa wa kipekee. Pwani pia hunifundisha umuhimu wa kupunguza kasi ya maisha. Maisha ya kila siku mara nyingi huwa na haraka ya mashinikizo. Lakini pwani hunilazimisha nisimame, nipumue na kufurahia wakati uliopo. Hi hunisaidia kurejesha mizani ya maisha na kunikumbusha kuwa, kupumzika ni sehemu muhimu ya afya, akili na mwili. Kwa ujumla napenda kwenda pwani kwa sababu inanipa mchanganyiko wa utulivu, burudani na mafunzo ya maisha. Asante.

Naam asante sana kwa swali hilo. Na ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa programu za kompyuta, yani coding, hasa, uandishi wa programu za mavuti, kunradhi, wa vuti na programu za simu. Katika dunia ya sasa, teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Kuanzia mawasiliano, biashara, elimu, hadi ajira. Kwa hiyo, kujifunza ujuzi wa coding ni jambo ambalo ninaona lina dhamani kubwa sana. Kwangu binafsi na pia kwa jamii kwa jumla. Kwanza kabisa, sababu kubwa inayo nifanya nitake kujifunza ujuzi huu wa coding, coding hunipa uwezo wa kuunda suluhisho. Badala ya kuwa mtu miaji wa teknolojia peke, ningependa kuwa mtu anayeweza kutengeneza mifumo, tovuti, au programu zinazoweza kusaidia watu kutafuta. Kunradhi, kutatua matatizo yao. Kwa mfano, ninaweza kuunda programu rahisi ya kusaidia wanafunzi kupanga ratiba za masomo, au mfumo wa kidigitali unaosaidia wafanya biashara wadogo, kusimamia biashara zao. Hii ina nipa hisia ya kujitegemea na ubunifu. Pili, ujuzi wa coding ni muhimu kwa sababu hufungua fursa nyingi za ajira na kipato. Kwa sasa, kazi nyingi duniani zinaitaji ujuzi wa teknolojia. Hata kama mtu hana kazi rasmi, anaweza kufanya kazi za mtandaoni kama freelancer au kuanzisha mradi wake binafsi. Kwangu kujifunza coding ni njia ya kujiandaa kwa maisha ya baadaye hasa katika soko la ajira ambalo linazidi kuwa na ushindani mkubwa. Ujuzi huu pia hunipa uhuru wa kufanya kazi kutoka mahali popote. Jambo ambalo ni muhimu sana katika ulimwengu wa kisasa. Kuhusu kama nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali. Jibu ni ndiyo lakini kwa kiwango cha mwanzo sana. Nimewai kujifunza misingi ya HTML na CSS kupitia video za mtandaoni. Nilifurahi kuona jinsi maneno nilio andika yalivyogeuka kuwa ukurasa wa tovuti. Hata hivyo si kudumu kwa muda mrefu kwa sababu ya kukosa ratiba dhabiti pamoja na majukumu mengine ya maisha. Pia wakati mwingine nilihisi ujuzi huu ni mgumu. Jambo lililo nifanya nikate tamaa mapema. Hata hivyo, safari hii ningependa kujifunza kwanjia iliyo bora na iliyo pangwa vizuri zaidi. Kwanza, nitaanza kuweka lengo madogo na yanayowezekana kama vile kujifunza lugha moja ya programu kwa wakati mmoja. Nitaanza na HTML, CSS na JavaScript kwa sababu ni misingi muhimu ya kutengeneza tovuti. Baada ya hapo, nitaendeleza kujifunza lugha nyingine kama Python au JavaScript ya hali ya juu kwa ajili ya programu ya kisasa zaidi. Pia nitatumia kozi la mtandaoni, vitabu na mazoezi ya vitendo kwa sababu na amini kujifunza kwa kufanya ndiko kuna kofanya ujuzi ukae vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi huu kwa kujiunga na jamii za wanaojifunza coding. Kushirikiana na watu wengine kuna saidia sana. Kwa sababu unaweza kuuliza maswali, kushiriki changamoto na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Pia nitajitahidi kufanya miradi midogo hata kama si mikamilifu kwa sababu miradi hunijengea kujiamini na uzoefu wa ukweli. Kuhusu wakati mzuri wa kuanza kujifunza ujuzi huu naamini wakati mzuri ni sasa hakuna wakati kamili wa kusubiri kwa sababu kila siku inayopita ni fursa inayopotea.

Naam, asante sana kwa swali hilo. Ningependa kununua vitabu vya kufunzia ujuzi mpya wa kuboresha akili. Kwa ujumla, vitabu vimekuwa marafiki muhimu kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kupata maarifa mafya, mapya, kuboresha fikra zangu na kunipa msukumo. Ninapenda vitabu vinavyohusu teknolojia, ujasiri ya mali, maendeleo ya binafsi na fasihi bora. Kwa mfano, vitabu vinavyofundisha jinsi ya kuunda programu za kompyuta, jinsi ya kusimamia biashara ndogo au jinsi ya kuboresha uwezo wa kuzungumza. Mbele ya umma ni baadhi ya vitabu ninavyo tiwa navyo sana. Sababu kuu inayonifanya nipende kununua vitabu ni kwamba zinanipa ujuzi wa maisha na fursa ya kujifunza ambazo zinaweza kunisaidia kufanikiwa baadaye. Ninapokuwa kitabu kipya. Ninapopakua kitabu kipya, nina hisia ya kufurahia sana kwa sababu najua kwamba ninachonunua si kitu cha muda mfupi tu, bali ni mtaji wa maisha ya baadae. Vitabu vinaweza kubadilisha mtazamo wa mtu na kufungua milango ya mawazo mapya. Pia, ninapendelea vitabu kwa sababu vinaweza kunileta karibu na viongozi wa fikra duniani. Kwa kusoma wasomi, wajasiri ya mali, au wataalamu waliowahi kufanikiwa, ninapata ufahamu wa jinsi walivyofikia mafanikio yao, changamoto walizokutana nazo, na mikakati walioitumia. Hii inawasaidia kuunda njia yangu binafsi ya kufanikiwa. Kwa hivyo, kila wakati ninapokuwa na nafasi ya kuchagua, ninachotaka kununua mara nyingi nafikiri juu ya vitabu, vinavyoweza kunipa maarifa, msukumo na fursa ya kukua kiakili na kijamii. Hivyo mwanzo wa kununua vitabu ni jambo ambalo ninapenda sana na lina thamani kubwa kwangu.

Asante sana kwa swali hili. Ninaenda mahali pa ibada mara moja hadi mbili kwa wiki. Ingawa wakati mwngine ratiba hubadilika kulingana na majukumu ya maisha. Kwangu, kuenda mahali pa ibada si swalala la kuhesabu siku pekee. Bali ni muda wa kutuliza nafsi, kujitafakari na kuimarisha uhusiana wangu wa kiroho. Huu ni wakati ninaoutazama kama mapumziko ya kiakili na kihisia mbali na kelele za shughli za kila siku. Kwa kawaida, mwishoni mwa wiki ndiyo wakati ninaotenga zaidi kwa ajili ya ibada. Huu ni muda ambao nina uhuru kidogo kutoka kwa kazi ya umasomo. Hivyo ninaweza shiriki ibada kwa utulivu zaidi bila kuhisi kukimbizwa. Ibada ya pamoja hunipa nafasi ya kusikiliza mafundisho yanayo nikumbusha maadili ya msingi kama upendo, uvumilivu, unyenyekevu na kuwajali wengine. Maadili hayo hunisaidia kuishi kwa njia yenye mwelekeo na nidhamu katika maisha ya kila siku. Mbali na ibada ya wikendi, kuna nyakati ninapo enda ibada za katikati ya wiki au mkusanyiko midogo ya kiroho. Kama vile vikundi vya maombi, mafundisho maalum hii hutokea hasa pale ninapohisi nahitaji faraja ya ziada mwongozo au nguvu ya kiroho. Si kila wiki huwa na nafasi ya kufanya hivyo lakini ninapo pata fursa, huhisi imeniongeza amani ya moyo na kunisaidia kuendelea na majukumu yangu kwa mtazamo chanya. Hata hivyo, ninaamini pia kwamba ibada haifungwi ndani ya jengo pekee. Kuna nyakati ambapo siwezi kufika mahali pa ibada kwa sababu ya safari, kazi nyingi au majukumu ya kifamilia. Katika hali kama hizi, hujitahili kuendelea na ibada binafsi kupitia sala, tafakari au kusoma maandiko ya kiroho nikiwa nyumbani. Hii hunisaidia kudumisha uhusiano wangu wa kiroho. Hata pale mazingira yanapokuwa hayaruhusu kuhudhuria ibada ya pamoja. Sababu kubwa inayofanya niende mahali pa ibada mara kwa mara ni kwamba hunipa mwelekeo wa maisha. Katika dunia iliojaa changamoto, msongo wa mawazo na mabadiliko ya haraka bado hunikumbusha mambo ya msingi yanayo leta maana ya kweli maishani hunisaidia kutathmini matendo yangu kurekebisha makosa na kupanga upya malengo yangu kwa misingi ya maadili mema. Pia kwenda mahali pa ibada hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jamui kutana na watu wengine wenye imani na maadili yanayofanana kuna nipa faraja na mshikamano. Tunashirikiana furaha, huzuni, changamoto na mafanikio. Jamii hii hunisaidia ni nisijisikie pekee yangu na mara nyingi hupata moyo kwa kusaidia na kusaidiwa. Hii ni faida kubwa sana ambayo haiwezi kupatikana kirahisi ukiwa peke yako. Kwa upande mwingine, nina amini kwamba ubora wa ibada ni muhimu kuliko idadi ya mara. Ni heri kwenda mahali pa ibada mara chache lakini kwa moyo wa dhati kuliko kuenda mara nyingi bila umakini au dhamira. Kwa hiyo ninapo kwenda hujitahidi kuwa na nia safi kusikiliza kwa makini na kutekeleza ninacho jifunza katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla kuenda mahali pa ibada mara moja hadi mbili kwa wiki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Ni utaratibu unao nisaidia kudumisha usawa kati ya maisha ya kirobo, kijamii na kimwili. Ingawa ratiba inaweza kubadilika, dhamira yangu ya kuendelea kukuza maisha ya kiroho hubaki pale pale kwa sababu naamini ibada ni chanzo cha amani ya moyo, matumaini na mwelekeo wa maisha.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi, yaani smartphone. Kwa kweli, simu hii imekua simu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Si kwa mawasiliano tu, bali pia kwa ufahamu, burudani, kazi na kupanga ratba. Kupitia simu, ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa haraka. Pia inaniwezesha kufikia taarifa za habari, elimu na maarifa mapya kwa urahisi. Simu ya mkononi pia ni muhimu kwa sababu ni kituo cha kazi cha ki-digitali. Ninaweza kutumia barua pepe, programu za kazi na nyaraka za kidigitali bila kuitaji kompyuta kila mara. Hii inarahisisha maisha, hasa pale ninapo kuwa safarini au nyumbani. Kwa kutumia simu, ninaweza kupanga kalenda, kukumbuka mikutano, na kuthibiti miradi yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, simu ya mkononi ni chanzo cha burudani na kupumzika. Kupitia mziki, video, au michezo midogo. Ninaweza kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Ina saidia kudumisha usawa wa akili na mwili. Pia inasaidia kuendelea kuwa na uhusiano wa kijamii kupitia mitandao ya kijamii ambapo ninaweza kushiriki matukio na marafiki. Simu pia ni kifaa muhimu kwa usalama binafsi. Ninawezesha kuita msaada haraka iwapo kuna dharura. Kufuatilia mahali nilipo au kupata taarifa za hali ya hewa na tahadhari za hatari. Hii ni sababu nyingine inayoongeza dhamani ya simu katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kifupi, simu ya mkono ni sio tu kifaa cha mawasiliano, bali ni zawadi ya teknolojia inayounganisha maisha yangu yote. Kazi, burudani, elimu na usalama bila simu maisha yangu yangekuwa magumu sana kuendesha kwa hiyo siwezi kuishi pasipo kifaa hiki.

Asante sana kwa swali hili. Ningependelea sana kusoma zaidi kuliko kuandika. iNgawa zote ni muhimu kwangu kusoma kunanipa maarifa mapya, msukumo na ufahamu wa dunia. Kupitia kusoma vitabu, makala au majarida, ninaweza kuelewa historia, teknolojia, fasihi na sayansi kwa undani zaidi. Kwa upande mwingine, kuandika ni njia ya kujieleza na kurekebisha fikra. Kuandika kunanifanya nifikie hisia zangu, kupanga mawazo na kushiriki mawazo yangu na wengine. Hata hivyo, kwa kuwa ninaona kusoma kunanipa msingi wa kuandika vizuri. Ninapendelea kuanza na kusoma mara nyingi. Kusoma pia kunanipa faraja ya akili na burudani. Nikiingiza wakati wangu wa kusoma napumzika na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Ni sehemu ya kujenga nidhamu, binafsi na kuendeleza fikra zenye tija. Kwa hiyo, kusoma ni kipenzi changu, kikubwa na mara nyingi huchangia moja kwa moja ufanisi wangu wa kuandika.

Asante sana kwa swali hili na nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japani. Kwa muda mrefu nimekua nimevutiwa na nchi hii. Si tu kwa sababu ya maendeleo yake ya kiteknolojia bali pia kwa sababu ya namna inavyoweza kichanganya maisha ya kisasa na utamaduni wa kale kwa njia ya kipekee sana Japani inaonekana kuwa kama nchi inayo heshimu sana historia yake. Huku ikikumbatia mabadiliko ya dunia ya leo. Jambo ambalo hunifanya nitamani kuiona kwa macho yangu mwenyewe. Sababu kubwa inayo nifanya nitamani kuitembelea Japani. Ni utamaduni wao. Nimewahi kusikiliza na kusoma mengi kuhusu jinsi Wajapani wanavyo dhamini nidhamu, heshima na bidii. Inasemekana kuwa hata katika mambo madogo ya kila siku kama vile kupanda treni, kufanya kazi au kuzungumza na watu wengine. Kuna kiwango cha juu sana cha heshima na utaratibu. Hilo hunifanya niwe na hamu ya kujifunza kutoka kwao, na kuona kama kweli maisha yao yako kama inavyo simuliwa. Pia, nakumbuka kusikia mengi kuhusu miji yao, hasa Tokyo na Kyoto. Tokyo inelezea, inelezwa kama mji wenye, mwendo wa kasi sana. Taa nyingi, majengo marefu, teknolojia ya hali ya juu na maisha yasio lala. Kwa upande mwingine, Kyoto inaonekana kuwa tulivu zaidi, ikiwa na mahekalu ya kale, bustani nzuri na sherehe za kitamaduni kama vile kuvaa kimono na halfa za chai. Mawazo ya kutembelea sehemu hizi mbili. Tofauti lakini zenye roho moja hunipa msisimko mkubwa. Kitu kingine ninacho kumbuka kuhusu japani ni chakula chao. Nimesikia sana kuhusu sushi, ramen na vyakula vingine vyao ambavyo vina andaliwa kwa umakini mkubwa. Ningependa sana kuonja chakula hicho katika nchi yenyewe. Nikijua kimetengenezwa kulingana na mila na mbinu zao halisi. Zaidi ya kula, ningependa pia kuona jinsi wanavyo chukulia chakula kama sanaa na si kitu cha kushibisha tu. Iwapo ningepata nafasi ya kuenda Japani, ningependa kuona mlima Fuji, ambao ni moja ya alama maarufu zaidi duniani. Nimesikia kuwa mlima huo una mandhari ya kuvutia sana na una maana kubwa kiutamaduni kwa Wajapani. Ningependa kupiga picha kutafakari na kufurahia uzuri wa asili unaozunguka eneo hilo. Pia ningependa kutembelea bustani za maua ya sheri, sukara, hasa wakati wa msimu wake. Kwa sababu nimesikia kuwa ni tukio la kuvutia sana linalo leta furaha na hisia za muda mfupi wa uzuri wa maisha. Ninapofikiria kuhusu safari ya kuenda Japani nahisi furaha, msisimko na hamu ya kujifunza. Safari hiyo kwangu isingekuwa tu ya mapumziko. Bali pia ya kunipa mtazamo mpya wa maisha nafikiria kuwa ningejifunza umuhimu wa uvumilivu nidhamu na kuheshimu wengine bila kujali tofauti zetu. Pia nahisi safari hiyo ingenisaidia kujitambua zaidi na kunipa kumbukumbu ambazo ningeziweka moyoni maisha yangu yote. Kwa ujumla, Japani ni nchi ninayo itamani kwa sababu ya utamaduni wake, historia yake, maendelo yake na mafunzo ambayo naamini ningepata. Ingawa sijawahi kufika huko. Kupitia hadithi nilizo sikia, picha ninazo ona na taarifa nilizo soma. Tayari nimeanza kuipenda. Natumaini siku moja nitapata nafasi ya kuitembelea na kuthibitisha kwa macho yangu. Yale yote ambayo nimekua nikiyasikia kwa muda mrefu. Asante sana.

Nashukuru sana kwa swali hili. Na utaratibu wangu wa kila siku wa kinywaji cha moto, unahusisha zaidi chai kuliko kahawa. Ingawa kuna siku chache ambapo hunywa kahawa, chai ndio imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwangu, chai siyo kinywaji tu cha kunywa, bali ni utaratibu unaonipa utulivu, faraja na nguvu ya kuanza au kumaliza siku yangu vizuri. Mara nyingi hunywa chai asubuhi na wakati mwingine jioni. Asubuhi, chai hunisaidia kuamka polepole na kujiandaa kwa shughuli za siku. Sipendi kukimbizana na siku bila kuanza na kitu cha kunituliza. Nikiamka, jambo la kwanza kabisa huwa ni kuchemsha maji. Harufu ya maji yanapochemka na mvuke wake hunipa hisia. Mwanzo mpya. Wakati wa jioni, chai hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Hasa kama nimechoka na au mawazo yamejaa. Kwa kawaida, huandaa chai yangu kwa njia rahisi, lakini ninayoipenda. Kuchemsha maji, kisha huweka majani ya chai au teabag. Kulingana na kile nilicho nacho. Baada ya hapo, huongeza maziwa kiasi kwa sababu sipendi chai nzito sana wala nyepesi kupita kiasi. Kisha huongeza sukari kidogo, si nyingi. Ili katha ibaki ya asili lakini iwe na utamu wa kupendeza. Wakati mwingine, hasa asubuhi, baridi, huongeza tangawizi au mdalasini ili kuongeza ladha na kunipa joto mwilini. Kuna siku nadra ambapo huamua kunywa kahawa. Siku hizo mara nyingi huwa ni pale ninapohitaji nguvu zaidi au ninapojuwa huwa nina kazi nyingi za kufanya. Kahawa hunipa msisimko wa haraka na hunifanya nihisi macho zaidi. Hata hivi huwa sipendi kuizoeya sana kwa sababu wakati mwingine hunifanya nihisi wasiwasi, kukosa usingizi. Ndiyo maana chai imebaki kuwa chaguo langu a kawaida. Mahali ninapopenda kunywa chai yangu ni nyumbani. Katika mazingira tulivu napenda kunywa chai nikiwa nimeketi labda nikitazama nje dirishani nikisoma au nikiwa kimya tu ni kitafakari. Wakati mwingine hunywa chai nikiwa na familia au marafiki. Jambo ambalo hunifanya nijiskie karibu nao. Na chai huniletea hunileta pamoja na watu na kuleta mazungumzo ya kirafiki. Ninapokosa kunywa chai yangu ya kawaida ninahisi kuna kitu hakijakamilika katika siku yangu. Siku kwamba nakuwa mgonjwa au dhaifu sana. Lakini nahisi kama kuna utaratibu muhimu umekatika. Huwa nahisi nimekosa muda wangu wa utulivu na kujitunza. Chai hunipa nafasi ya kusimama kidogo kupumua na kujipanga kiakili. Bila hiyo, siku huweza kuoneka ndefu zaidi na ya kuchosha. Kwa upande mwingine, kunywa chai hunifanya nihisi nimejipenda na kujali mahitaji yangu. Ni muda ambao ni wangu pekee hata kama ni kwa dakika chache hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli zangu kwa mtazamo chanya. Pia hunikumbusha umuhimu wa utaratibu mdogo katika maisha ya kila siku kwa sababu hata vitu vidogo vinaweza kuleta furaha kubwa, kwa ujumla, utaratibu wangu wa chai ni sehemu ya maisha yangu ambao sitaki kuikosa. Ni kinywaji kinachonipa faraja nguvu na utulivu ingawa kuna siku ambapo hunywa kahawa, chai mekua rafiki yangu wa karibu, zaidi. Ni zaidi ya kinywaji, ni desturi, mapumziko, na ni sehemu ya mimi mwenyewe, ahsate.

Asante sana kwa swali hili. Na likizo yangu ya ndoto ni safari ambayo ningependa kunipa utulivu wa akili, furaha na kumbukumbu nzuri. Zitakazo dumu kwa muda mrefu. Kama ningependa nafasi ya kuchagua ningependa kuenda ufukweni mahali penye bahari safi, upepo mwanana na manthari ya kuvutia. Kwangu ufukwe ni sehemu ambayo huleta amani ya moyo na hunifanya nijiskie huru kutokana na msongo wa mawazo ya kila siku mahali hasa ningependa kuenda ni zanziba. Nimekuwa nikisikia na kuona mengi kuhusu uzuri wa visiwa hivyo. Kwanzia maji ya bahari yenye rangi ya samawati mchanga mweupe hadi majengo ya kihistoria ya stone town Zanziba linaonekana kuwa mahali panapo changanya uzuri wa asili, historia na utamaduni. Jambo linalo ifanya iwe sehemu kamili kwa likizo ya ndoto. Nikiwa huko, ningependa kufanya mambo mengi lakini bila haraka. Ningependa kuamka asubui na mapema, nikasikia sauti ya mawimbi, ya bahari na kuhisi upepo wa asili. Ningependa kutembea ufukweni nikiwa peku. Nikifurahia mchanga wa maji baridi yakigusa miguu yangu. Pia ningependa kuogelea baharini, kupumzika chini ya mwavuli na kusoma kitabu au kusikiliza mziki laini. Mbali na kupumzika, ningependa pia kutembea na kuchunguza maeneo ya kihistoria. Ningependa kutembelea Stone Town, kujifunza kuhusu historia ya zanzibari, kuona majengo ya kale na kuelewa zaidi kuhusu biashara ya kale na utamaduni wa waswahili. Pia, ningependa kuonja vyakula vya asili kama vile pilau, biryani na dagaa wa kukaanga kwa sababu chakula ni sehemu muhimu sana ya kufurahia safari. Katika likizo yangu ya ndoto, ningependa kusafiri na familia yangu au rafiki kwa karibu sana. Kusafiri pekee yangu kunaeza kuwa vizuri, lakini kuwa na watu ninao wapenda. Hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha zaidi. Ningependa kushiriki vicheko, mazungumzo ya kina, na kumbu kumbu nzuri nao. Safari huwa tamu zaidi unapokuwa na mtu wa kushirikiana nae, hisia na uzoefu. Kwa upande wa aina ya likizo, ningesema nahitaji mchanganyiko wa kupumzika na kutembea. Sitaki likizo yenye shughuli nyingi, sana itakayo chosha mwili, wala sitaki ile ya kulala tu bila kufanya chochote. Ningependa ratiba yenye uwiano, ambapo kuna muda wa kupumzika, kutafakari na kufurahiya mazingira. Pamoja na muda ya kutembelea maeneo mapya na kujifunza vitu vipya. Likizo hii ya ndoto ingekuwa pia nafasi ya kujijali na kujitambua ningependa kuachana kwa muda na simu, mitandao ya kijamii na presha za maisha ya kila siku. Ningependa kuzingatia wakati wa sasa, kufurahiya kila dakika na kujiruhusu kuwa huru. Ninaamini safari ya namna hii ingenisaidia kurejesha nguvu zangu za kimwili na kiakili ninapo fikiria likizo yangu ya ndoto nahisi furaha msisimuko na matumaini na sana. Mawazo ya kuwa ufukweni nikifurahiya uzuri wa asili na kuwa na watu ninaowapenda. Hunifanya nitabasamu hata kabla ya safari yenyewe. Likizo hii kwangu ni anasa tu bali ni hitaji la kupumzisha akili na moyo. Kwa ujumla likizo yangu ya ndoto ni safari ya kuenda ufukweni hasa zanzibari. Nikiwa na watu ninao penda nikichanganya kupumzika na kutembea na nikijipa muda wa kujijali ni likizo ambayo ningependa iwe na amani, furaha na kumbukumbu zitakazo nikumbusha uzuri wa maisha. Ya, asante sana.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Lakini si uaminifu wa juu juu tu. Ni ule unao ni kana katika maneno, matendo na nia ya mtu. Uaminifu ni msingi wa mahusiano yote mazuri. Iwe ni ya kifamilia, kirafiki, kazini au hata katika jamii kwa ujumla. Mtu mwaminifu hunifanya nijisikie salama, niheshimiwe na nidhaminiwe kama binadamu kamili. Ni tabia inayojenga daraja la kuaminiana na bila daraja hilo. Mahusiano mengi hubaki dhaifu na ya muda mfupi. Uaminifu huanza na kusema ukweli, hata pale ukweli unapoumiza, au unapokuwa mgumu. Ninampenda mtu anayeweza kuniambia ukweli kwa hdshima badala ya kunifariji kwa uongo. Ukweli huweza kuumiza kwa muda, lakini uongo huumiza kwa muda mrefu zaidi sababu huvunja imani. Mtu mwaminifu hachagui kusema uongo ili aonekane mzuri au apate faida ya haraka. Huchagua uadilifu kwa sababu anadhamiri tabia hii hunionyesha kuwa mtu, huyo ana misingi thabiti ya maadili. Pia ninadhamini uaminifu katika kutimiza ahadi. Mtu anaposema atafanya jambo, anajitahidi kulifanya au kutoa maelezo ya wazi. Ziendapo hali itabadilika. Hii hunifanya nijue kuwa maneno yake yana uzito. Katika ulimwengu wa leo ambapo watu wengi uhahidi bila kuwajibika. Mtu mwaminifu hujitokeza kama nuru. Hata ahadi ndogo kama kufika kwa wakati au kujibu ujumbe zinapotekeleza hujenga heshima kubwa. Tabia nyingine inayokwenda sambamba na uaminifu ni uwazi. Napenda watu wanoeleza hisia zao, mipaka yao na matarajio yao bila kuficha. Uwazi hupunguza migogoro, isiyo ya lazima na husaidia watu kuelewa, kuelewana mapema. Mtu aliye wazi, hakusanyi chuki moyoni, huzungumza kwa utulivu na kwa nia ya kutatua, si kushinda. Hii hujenga mazingira ya amani na heshima. Zaidi ya hilo, ninapenda huruma. Huruma humfanya mtu awe mwaminifu kwa wengine kwa sababu anaweza kujiona katika viatu vyao. Mtu mwenye huruma hajisemi, hajisemi ukweli kwa ukatili, bali upendo, hujali athari za maneno na matendo yake kwa wengine. Huruma huifanya jamii iwe bora kwa sababu watu wanajifunza kusaidia na badala kushindana bila mipaka. Unyenyekevu pia ni tabia ninayo penda sana. Mtu mwaminifu mara nyingi ni mnyenyekevu kwa sababu hana haja ya kujikweza au kujionyesha kupita kiasi. Anakubali makosa yake, huomba msamaa na hujifunza. Mnyenyekevu huondoa kiburi, kinachoharibu mahusiano. Ninapenda mtu anayeweza kusema samahani au sikujua na niko tayari kujifunza. Katika kazi au masomo, uaminifu ujidhihirisha kwa uwajibikaji. Mtu anapokukosea, anakubali, anapo faulu, hashikilii sifa yake, peke yake. Hi hujenga timu imara na mazingira ya kuaminiana. Watu wa aina hii huleta maendelo ya kweli, kwa sababu hawajengi mafanikio yao juu ya udanganyifu. Mwisho, tabia ninayoipenda kwa wegine ni uaminifu. Hunifanya nitamani kuwa mtu bora zaidi pia. Inanihamasisha kuwa mkweli, mwazi, mwenye huruma na mnyenyekevu. Ni tabia inayojirudia kama mnyororo mzuri.

Ushauri ninaoweza kumpa mtu, anapoanza kazi awe na uvumilivu, nidhamu na moyo wa kujifunza. Kwanza, kazi ni hatua muhimu sana katika maisha. Na mara nyingi huja na changamoto nyingi pamoja na matarajio mapya. Ni muhimu mtu atambue kuwa hakuna anayekuwa mtalamu mara moja. Kila kitu huanza kwa kujifunza hatua kwa hatua. Kwanza, ningemshauri awe mnyenyekevu na tayari kujifunza. Kutoka kwa wengine. Katika mazingira ya kazi utakutana na watu wenye uzoefu mkubwa kuliko wako. Usione aibu kuuliza maswali au kuomba msaada pale unapohitaji. Kuuliza sio udhaifu, bali ni dalili ya mtu anayetaka kukua na kuboresha uwezo wake. Sikiliza ushauri wa wakubwa wako na ujifunze kutokana na makosa yao pamoja na yako mwenyewe. Pili ni muhimu kuwa na nidhamu na kuwajibika. Fika kazini kwa wakati, timiza majukumu yako kwa bidii na, heshimu sheria na taratibu za mahali pa kazi. Nidhamu hujenga imani kati yako na ajiri ya wakubwa yako. Unapokuwa mtu wa kuaminika, unajijengea jina nzuri, litakalo kusaida kupanda ngazi katika taaluma yako. Tatu, ningemshauri awe na mtazamo chanya, hata pale mambo yanapokuwa magumu mwanzoni. Kazi inaweza kuonekana ngumu au kuchosha. Lakini hali hio haipaswi kukuvunja moyo. Changamoto ni sehemu ya safari ya mafanikio. Badala ya kukata tamaa, tumia changamoto hizo kama fursa ya kujifunza na kuimarisha uwezo wako. Mtazamo mzuri hukusaidia kudumisha motisha na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ningependa pia kumshauri ajifunze kusimamia muda wake vizuri, pangilia kazi zako kulingana na vipaumbele na epuka uzembe. Usimamizi mzuri wa muda kusaidia kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupata muda wa kupumzika. Kumbuka kuwa, afya yako ya mwili na ya akili ni muhimu kama kazi yenyewe. Zaidi ya hayo, mtu anaye anza kazi anapaswa kujenga mahusiano mazuri kazini. Heshimu wenzako, shirikiana nao na epuka migogoro isio ya lazima. Mahusiano mazuri huleta mazingira bora ya kazi na husaidia kujifunza kwa haraka zaidi. Kuwa mtu mwenye mawasiliano, mazuri na tabia njema. Kuna kufungulia milango mingi. Mwisho, ningemshauri asiache ndoto na malengo yake. Kazi ya kwanza ni mwanzo tu, wa safari ndefu ya maisha ya kikazi. Jiwekee malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Na ufanye kazi kwa bidii kuyafikia. Usiogope kujiendeleza kielimu na kitaaluma. Kwa sababu kujifunza hakukomi. Kwa kufanya hivyo, utaweza kujijengea maisha, bora na yenye mafanikio. Asante.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka. Lakini ninapenda kwa kiasi na kwa kuzingatia afya yangu. Chakula cha haraka kimekuwa semu ya maisha ya watu wengi siku hizi kutokana na mtindo wa maisha wenye shughuli nyingi. Wakati mwingine, mtu hana muda wa kupika au kuandaa chakula nyumbani. Hivyo chakula cha haraka huwa suluhisho la haraka na rahisi. Kwanza, ninapenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi kupatikana. Kuna migahawa na vibanda vingi vinavyouza vyakula hivi karibu kila mahali, iwe ni mjini au maeneo ya makazi. Unapokuwa umechoka baada ya kazi au masomo, ni rahisi kununua chakula tayari kuliko kuanza kupika kutoka mwanzo. Hii hunisaidia kuokoa muda na nguvu, hasa siku ambazo nimelemewa na majukumu. Pili, chakula cha haraka kina ladha inayovutia. Vyakula kama chipsi, kuku, wa kukaanga, pizza au burger huwa na ladha nzuri na hunipa furaha ninapovila. Viungo vinavyotumika kuvifanya vyakula hivi kuvutia sana. Na wakati mwingine huleta hamu ya kula, hata kama mtu hana njaa sana. Pia, kuna aina nyingi za chakula cha haraka, hivyo mtu anaweza kuchagua anacho kipenda kulingana na ladha yake. Hata hivyo, pamoja na kupenda chakula cha haraka, najua madhara yake endapo kitatumiwa kupitia kupita kiasi. Chakula cha haraka, mara nyingi huwa na mafuta mingi, chumvi nyingi na sukari. Ambavyo vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama unene ulio pitiliza, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Kwa sababu ya hiyo, sifanyi mraibu wa chakula cha haraka bali hukitumia mara chache. Ninajitahidi kula kwa kiasi na kuchanganya na vyakula vyenye afya. Kwa mfano, nikila chakula cha haraka hujaribu kuambatanisha na matunda au juisi ya asili badala ya vinywaji vyenye sukari nyingi. Pia, huchagua vyakula ambvyo havina mafuta mengi inapo wezekana. Hii hunisaidia kufurahia chakula cha haraka bila kuhatarisha afya yangu. Sababu nyingine inayofanya nipende chakula cha haraka ni urahisi wake katika kukusanya watu pamoja. Wakati wa kukutana na marafiki au familia, mara nyingi chakula cha haraka hutumiwa kwa sababu ni rahisi kushirikiana na kila mtu hupata anachopenda. Mazingira haya huleta furaha, mazungumuzo na mshikamano. Kwa upande huu, chakula cha haraka si chakula tu, bali pia huchangia mahusiano ya kijami. Hata hivyo, napenda kusisitiza kuwa chakula cha nyumbani ndicho ninacho kipendelea zaidi kwa mafunzo ya kila siku. Chakula cha nyumbani hunipa uhakika wa usafi, virutubisho na afya bora. Ninapenda chakula kilicho pikwa nyumbani kwa sababu najua kina kinachotumika na jinsi kilivyoandaliwa. Chakula cha haraka nina kiona zaidi kama chakula cha ziada. Si cha kila siku. Kwa ujumla, napenda chakula cha haraka lakini si kwa kupindukia. Ninakifurahia kwa busara, nikizingatia afya yangu na ustawi wa mwili wangu. Ninaamini kuwa kila kitu kinafaa kufanywa kwa kiasi. Kwa kufanya hivyo, naweza kufurahia ladha ya chakula cha haraka huku nikiendelea kuishi maisha yenye afya na usawa mzuri wa lishe. Asante.

Ndiyo, na asante sana kwa swali hili. Napenda kucheza michezo ya video na ninaiona kama burudani muhimu inayochangia sana katika maisha yangu ya kila siku. Michezo ya video si tu njia ya kupitisha muda. Bali pia ni shughuli inayonisaidia kupumzika kujifunza na hata kuimarisha uhusiano wangu na watu wengine. Kwanza kabisa, napenda michezo ya video kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu iliyojaa kazi ya masomo. Kucheza michezo wa video, hunipa nafasi ya kusahau, changamoto za muda na kuzingatia kitu kinachonifurahisha. Michezo mingi huwa na hadithi za kuvutia, muziki mzuri na mandhari yanayoburudisha. Jambo linalonifanya nijisikie nikiwa katika ulimwengu tofauti kabisa. Hali hii hunisaidia kupumzika kiakili na kurejesha nguvu. Pili, michezo ya video hunisaidia kuendeleza ujuzi mbalimbali. Michezo mingi huhitaji mtu kufikiri kwa haraka na kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa muda mfupi. Kupitia michezo hiyo nimejifunza umuhimu wa umakini, subira na kufikiria kabla kuchukua hatua. Michezo ya kimkakati hasa hunifundisha kupanga mambo kwa hatua na kutatua matatizo kwa busara. Ujuzi ambao unaweza kutumika pia katika maisha halisi. Sababu nyingine inafanya nipende michezo ya video ni maingiliano ya kijamii. Michezo ya kisasa inaruhusu wachezaji kuunganishwa mtandaoni na kucheza pamoja na watu kutoka sehemu mbalimbali. Kupitia michezo hii, nimepata marafiki wapya na kujifunza kushirikiana na wengine kama timu. Mawasiliano, ushirikiano na heshima ni vitu muhimu vinavyohitajika ili kushinda michezo mingi ya pamoja. Na hii husaidia kujenga tabia jema za kijamii. Hata hivyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Najua kuwa kucheza kupita kiasi kunaweza kuathiri majukumu mengine muhimu kama vile masomo, kazi au mawasiliano wa kifamilia. Kwa hivyo, kujipangia muda maalumu wa kucheza ili kuhakikisha sipuuzi mambo ya msingi katika maisha yangu. Hasa wakati wa burudani na majukumu ni jambo muhimu sana kwangu, napendelea michezo ya video yenye maudhui chanya na ya kielimu. Mchezo inaonifanya nifikiri, nijifunze au nipate ujumbe mzuri. Hunivutia zaidi kuliko ile yenye vurugu nyingi, zisizo na maana. Pia michezo ya, michezo kama mpira wa miguu. Hunipa hisia ya ushindani mzuri na kunifanya nijisikie kama nashiriki mchezo halisi. Hata kama ni kwanjia ya ki-digitali. Zaidi ya hayo michezo ya video hunisaidia kuboresha matumizi ya teknolojia. Kucheza michezo, kunanifanya nijue zaidi kuhusu vifaa vya kidijitali, programu na mbinu za kutumia teknolojia kwa ufanisi. Katika dunia ya sasa, inayotegemea sana teknolojia, kuelewa huu. Ni muhimu na unaweza kusaidia katika nyanja nyingine za maisha kama masomo na kazi. Kwa upande mwingine, ninatambua kuwa si kila mtu anayependa mchezo ya video. Na hilo ni jambo la kawaida. Kila mtu ana burudani anayopendelea. Na kwangu mimi mchezo ya video ni njia moja ya kujieleza, kujifunza na kufurahia muda wangu wa ziada. Ninapocheza kwa nidhamu na kwa mpangilio mzuri michezo huu unaniletea manufaa mengi kuliko hasara. Kwa ujumla, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa furaha, hunifundisha ujuzi, muhimu na hunisaidia kupumzika. Kwa kuzingatia kiasi na nidhamu, michezo ya video imekuwa sehemu chanya ya maisha yangu na ni mchango mzuri. Kama ustawi wangu wa kimwili, kiakili na kijamii. Asante.

Asante sana kwa swali hili na ni ukweli napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kuna urahisi fulani na faida nyingi zinazo kuja na njia hiyo ya ununuzi. Kwanza kabisa kununua mtandaoni kuna nisaidia kuokoa muda. Badala ya kusafiri hadi sokoni au dukani na kutumia muda mwingi kutafuta bidhaa. Naweza kufungua simu au kompyuta yangu na kutafuta kitu ninacho hitajindani ya dakika chache tu. Hii ni muhimu sana hasa pale ninapokuwa na ratiba yenyeshughuli nyingi au ninapokuwa mbali na mji mkubwa mwenye maduka mengi. Pili, napenda kununua mtandaoni kwa sababu ya bei na fuu na ofa mbali mbali zinazo patikana. Mara nyingi, maduka ya mtandaoni huwa na punguzo la bei au ofa za msimu. Hawata kupu ni za kupunguza ambazo husaidia kupunguza gharama. Pia ninaweza kulinganisha bei ya bidhaa moja kutoka kwa wauzaji tofauti kwa urahisi. Jambo ambalo hunisaidia kufanya uamuzi mzuri na kuokoa pesa. Faida nyingine ni upatikanaji wa bidhaa. Bidhaa nyingi na zaina tofauti, mtandaoni unaweza kupata vitu ambavyo huenda havi patikani katika maduka ya karibu. Kwa mfano, nguoza mtindo maalum, vifaavya ki elektroniki, vitabu ndimu, laikadimu au hata bidhaa kutoka nchi nyingine. Hii hunipa chaguo pana zaidi na nafasi ya kuchagua kile kinacho nifaa zaidi kulingana na ladha na mahitaji yangu vilevile maoni na tathmini za wateja wengine hunisaidia sana kabla ya kununua. Naweza kusoma uzoefu wa watu, walio tumia bidhaa hiyo tayari, kuona alama walizo toa na kujifunza kuhusu ubora wake. Hii hunisaidia kuepuka kununua bidhaa zisizo na ubora mzuri au zisizo faa. Hata hivyo, huwana chukua tahadhari ninapo nunua mtandaoni. Ninahakikisha nanunua kutoka tovuti au programu zinazo aminika ilikuepuka udanganyifu. Pia, huchunguza sera za kurejesha bidhaa endapo haitanifaa au itakuwa na hitilafu. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha ununuzi wangu unakuwa salama na wenye manufaa. Kwa ujumla, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, inaokoa muda na pesa. Na hunipa chaguo nyingi zaidi ingawa kuna changamoto chache. Kwa kutumia tahadhari na umakini ninaona njia hiiya ununuzi niya kisasa. Na yenye manufaama kubwa katika maisha ya kila.

Jambo la dini lililomuhimu kwangu zaidi ni kuwa na imani dhabiti unaweza kuishi maisha yenye maadili matumaini na mwelekeo. Imani ina nipa msingi wa kufanya maamuzi sahihi, kila siku na kunikumbusha kuwa kuna nguvu kuu, inayoniangalia na kuniongoza. Kupitia dini na jifunza umuhimu wa kumcha Mungu kuheshimu wengine na kuishi kwa uadilifu. Kitu kingine muhimu kwangu katika dini ni sala. Sala ni mawasili yangu binafsi na mungu. Wakati wa sala, ninapata utulivu wa moyo na nafasi ya kutafakari maisha yangu. Ninapo kutana na changamoto, sala hunipa faraja na kunipa nguvu ya kuendelea mbele pia, ninapo pata mafanikio. Sala hunikumbusha kuwa na shukrani na kutotukuza nafsi yangu kupita kiasi. Hivyo, sala inanisaidia kubaki katika mizani ya kiroho na kihisia. Maadili yanayofundisha na dini pia ni jambo muhimu sana kwangu. Mafundisho kuhusu upendo, msamaha, uvumilivu, na kusaidia wahitaji. Hunifanya niwe mtu bora katika jamii. Dini hunifundisha kuwa na huruma kwa wengine na kutokata tamaa wanapo kosea. Badala ya kulipa baya kwa baya na elekezwa kuchagua wema na amani. Maadili haya yamenisaidia kujenga mahusiano mazuri na familia, marafiki na hata watu nisio wafahamu. Pia, ninathamini sana ibada na ushirika na waumini wenzangu. Kukutana pamoja kwa ajili ya ibada, hunipa hisia ya umoja na kunikumbusha kuwa sipo pekee yangu katika safari ya maisha. Tuna himizana, tuna farijiana na kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii ushirika huu huimarisha imani yangu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye malengo ya nayofanana. Zaidi ya hayo, dini hunipa matumaini ya baadaye. Hunifundisha kuwa maisha haya yana maana na kuwa juhudi ninazoweka leo zinathamani. Hata ninapo pitia vipindi vigumu, imani hunikumbusha kuwa changamoto ni za muda na kuwa kuna tumaini mbele yangu. Hali hii hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na kuendelea kupambana bila kukata tama. Kwa ujumla, jambo la dini lililo muhiumu kwangu ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu unaoniongoza katika kila hatua ya maisha. Imani, sala, maadili, ushirika na matumaini ni nguzo zinazo ni imarisha kila siku. Kupitia dini, najifunza kuwa mtu bora zaidi na kuishi maisha yenye maana, heshima na upendo kwa wote.

Asante sana kwa swali hili. Kuhifadhi pesa kwangu ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa sababu hunisaidia kuwa na usalama wa kifedha na kunipa utulivu wa mawazo. Mimi huhifadhi pesa kwa njia mbalimbali ambazo hunisaidia kuthibiti matumizi yangu na kuhakikisha kuwa nina akiba ya kutosha kwa mahitaji ya baadaye. Kwanza kabisa, huanza kwa kupanga bajeti yangu kila mwezi, huandika mapato yangu yote na kugawa matumizi kulingana na vipaumbele kama chakula, usafiri, bili na mahitaji mengine ya kimsingi. Baada ya kupanga matumizi hayo, huweka kando kiasi fulani cha pesa kama akiba kabla sijaanza kutumia kwa mambo mengine. Hii hunisaidia kuepuka kutumia pesa zote bila kujua zimeenda wapi. Pili, mimi hutumia akaunti ya benki kuhifadhi pesa zangu. Akiba hunisaidia kuweka pesa mahali salama ambapo siwezi kuzitoa kirahisi kila wakati. Wakati mwingine hujiwekea lengo maalumu kama kununua kitu fulani au kuanzisha mradi mdogo. Hivyo huweka pesa kwenye akaunti hiyo hadi nitakapofikia kiasi nilichokusudia. Pia, hutumia huduma za simu kama mpesa kuweka akiba kidogo kidogo kila ninapopata fedha. Njia hii ni rahisi kwa sababu naweza kuweka kiasi chochote hata kama ni kidogo na baadaye hukusanyika kuwa pesa nyingi. Aidha, hujaribu kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Kabla sijanunua kitu, hujiuliza kama ni muhimu au naweza kuishi bila hicho kitu. Hii hunisaidia kupunguza matumizi ya anasa na kuelekeza pesa hizo kwenye akiba. Pia huangalia ofa na punguzo wakati wa kununua bidhaa ili kuokoa kiasi fulani cha pesa. Kuwa na nidhamu ni jambo la msingi sana katika kuhifadhi pesa. Kwa sababu bila kujithibiti ni rahisi kutumia kila kitu kilichopo. Vilevile, huweka malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Malengo ya muda mfupi yanaweza kuwa kama kununua nguo mpya au kulipia kozi fulani. Ilhali malengo ya muda mrefu yanaweza kuwa kujenga nyumba au kuanzisha biashara. Malengo haya hunipa motisha ya kuendelea kuhifadhi pesa kwa sababu najua kuna jambo kubwa ninatamani kufanikisha. Pia, pia hujifunza kuhusu njia bora ya kuwekeza ili pesa zangu ziweze kuongezeka badala ya kubaki vile vile tu. Kwa ujumla, kuhifadhi pesa kwangu ni mchakato unaohitaji mipango, nidhamu na uvumilivu. Kwa kuweka bajeti kutumia akaunti ya akiba, kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kuwa na malengo ya wazi naweza kuhakikisha kuwa maisha yangu ya kifedha yanakuwa thabiti na yenye mwelekeo mzuri wa baadaye.

Asante sana kwa swali hili. Kwa kawaida ninakunywa maji ya kutosha kila siku. Kwa sababu ninaamini kuwa maji ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Kwa wastani, nakunywa takriban lita mbili au tatu za maji kwa siku. Hata hivyo kiasi hiki hutegemea mambo mbalimbali. Kama hali ya hewa, aina ya kazi ninayofanya na kiwango cha shughuli za mwili ninazoshiriki. Ikiwa ni siku ya joto kali, au nimefanya mazoezi mengi, huongeza kiasi cha maji ninachokunywa ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Nimejifunza kuwa kunywa maji si jambo la kusubiri hadi nihisi kiu kali. Mara nyingi kiu huwa ni ishara kwamba mwili tayari umeanza kupungukiwa na maji. Kwa hivyo, huweka ratiba ndogo ya kujikumbusha kunywa maji mara kwa mara. Asubuhi ninapoamka, hunywa glasi moja au mbili za maji, kabla hata sijaanza shughuli zingine. Hii hunisaidia kuamsha mwili na kuanza siku kwa nguvu. Wakati wa mchana, hasa nikiwa kazini au shuleni, nabeba chupa ya maji ili iwe rahisi kunywa muda wote. Kunywa maji kwa wingi, kunanisaidia kuhisi nishati zaidi na kuzingatia vizuri ninapofanya kazi au kusoma. Pia, husaidia ngozi kuwa na afya na kuonekana vizuri. Nimegundua kuwa ninapokunywa maji kidogo, nahisi uchovu wa haraka, na wakati mwingine maumivu ya kichwa hujitokeza. Kwa hiyo, nimeweka kipaumbele katika kuhakikisha kuwa mwili wangu unapata maji ya kutosha kila siku. Zaidi ya hayo, najitahidi kupunguza matumizi ya vinywaji vyenye sukari nyingi, na badala yake kuchagua maji safi. Wakati mwingine naweka vipande vya limau au matunda mengine ndani ya maji, ili kupata ladha kidogo bila kuongeza sukari. Kwa kufanya hivyo, si tu kwamba naimarisha afya yangu, bali pia naepuka magonjwa yanayoweza kusababishwa na matumizi ya sukari kupita kiasi. Kwa jumla, kunywa maji ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Ingawa kiasi halisi kinaweza kubadilika kulingana na mazingira. Na mahitaji ya mwili wangu, ninahakikisha kuwa ninapata angalau lita mbili kwa siku. Ninaamini kuwa tabia hii ndogo ina mchango mkubwa katika kunifanya kuwa mwenye afya njema. Mwenye nguvu, na mwenye uwezo wa kutimiza majukumu yangu kila siku kwa ufanisi.

Asante sana kwa swali hili. Kwa upande wangu, timu ya mpira wa kiranja, yani American Football, ninayo ipenda zaidi ni New England Patriots. Upendo wangu kwa timu hii haukuja gafla, bali ulijengwa taratibu kupitia historia yao, mtindo wao wa uchezaji, na namna walivyoweza kuitawala ligi kwa muda mrefu. Patriots si tu timu ya kawaida bali ni mfano wanidhamu, mkakati na ushindi unaotokana na kazi ya pamoja. Kwanza kabisa, ninapeda New England Patriots kwa sababu ya udhabiti wao. Kwa miaka mingi, timu hii imekua ikifanya vizuri hata wakati mashabiki au wachambuzi walidhani muda wao umeisha. Walikuwa na uwezo wa kujijenga upya kubadilisha wachezaji na bado kubaki kwenye ushindani wa juu. Hili lina nionyesha kuwa mafanikio ya kweli hayatokani na bahati peke. Mbali na mipango mizuri maamuzi sahihi na bidii ya kila mtu kwenye timu. Sababu nyingine inayofanya nipende timu hii ni utamaduni wa ushindi walio ujenga. Patriots walikuwa wakiongozwa na kocha Bill Belchick ambay lijulikana kwa nidhamu kali na maandalizi ya kina kabla ya kila mchezo. Hakukuwa na mchezo mdogo au mkubwa. Kila mchezo ulipewa uzito wake. Hali hii ilifanya ni heshimu timu hii kwa sababu walicheza kwa akili si nguvu tu. Nikikumbuka mchezo mkubwa wa timu hii siwezi sahau Super Bowl dhidi ya Atlanta Falcons mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Huu ni mmoja wa mchezo Conradi Huni mmoja wa michezo mikubwa zaidi katika historia ya mpira wa kiranja Patriots walikuwa nyuma kwa alama nyingi sana hali ilio wafanya watu wengi waamini kuwa mchezo ulikuwa tayari umeisha. Lakini kilicho tokea baada ya hapo kilikuwa cha ajabu. Timu ilipambana ikapunguza tofauti ya alama taratibu. Na hatimaye kushinda mchezo huo kwa muda wa ziada. Mchezo huu ulinifundisha somo kubwa sana la maisha usikate tamaa hata mambo yanapoonekana mangumu sana. Kuhusu mchezaji ninayempenda zaidi bila shaka ni Tom Brady. Kwangu Tom Brady ni zaidi ya mchezaaji. Ni kielelezo cha uvumilivu na imani binafsi. Hakuwa na mwanzo mzuri kama wachezaji wengine waliokuwa wakipewa na fasi kubwa. Mapema lakini alijituma akaamini uwezo wake. Na hatimaye akawa mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kuchezea NFL. Nilivutiwa sana na uongozi wake uwanjani. Utulivu wake katika nyakati ngumu. Na uwezo wake wa kuwahamasisha wachezaji wenzake. Wakati timu yangu inapocheza, huwa nahisi mchanganyiko wa furaha, wasiwasi na matumaini. Kila pasi, kila mguso wa mpira na kila pointi na inifanya ni husike kihisia. Ninapenda hisia hizo kwa sababu zinanifanya nijisikie kama semu ya timu, hata kama niko mbali nikitazama. Ushindi huniletea furaha kubwa. Lakini hata wanapo shindwa hujifunza kukubali matokeo na kutumaini mchezo ujao.

Asante sana kwa swali hili. Wakati ni napo itaji msaada kazini, uchukua hatua kwa utulivu na kwa mpangilio hili kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi na kwa eshima. Kwanza kabisa, ujitahidi kuelewa tatizo vizuri kabla ya kuomba msaada. Hii inausisha kuchambua kazi ni nayoifanya kubaini sehemu hasa inayo kwama na kujaribu mbinu mbalimbali nilizo jifunza hapo awali hatu hii hunisaidia kuepuka kuomba msaada bila maandalizi na unijengea uwezo wa kujitegemea. Baada ya hapo, nikiona bado na hitaji msaada, wanza kwa kuwasiliana na wenzangu wakaribu kazini. Wenzangu mara nyingi huwa na uzoefu au mtazamo tofauti unaweza kunisaidia kuona suluhisho kwa haraka. Ninapo wafuata, ujaribu kueleza tatizo langu kwa uwazi na kwa ufupi. Nikiambatanisha, nilicho kuisha jaribu kufanya. Njia hii uwafanya waelewe hali yangu vizuri na kutoa msaada unawafaa zaidi. Kama tatizo linaitaji uwelewa mkina au linaadhiri mchakato mkubwa wa kazi, uamua kumshirikisha msimamizi au kiongozi wa timu. Hapo uchukua tahadhari kuwasilisha hoja zangu kwa eshima, nikionyesha nia ya kujifunza na kuboresha kazi. Kiongozi anapo usika mara nyingi, utoa mongozo kipaumbelecha kazi, hau laslimali zinazo itajika hili kazi iendelea bila vikuazo. Pia hiusaidia kuzuia makosa makubwa yanayoweza kuadhili timu nzima. Mbali na watu utumia pia raslimali zilizopo kazini. Hizi zinaweza kuwa miongozo ya kazi, nyaraka za mafunzo, mifumo ya ndani ya kampuni, hau hata kumbukumbu za miradi iliopita. Kusoma na kurejea nyaraka hizi hunipa maarifa ya ziada na wakati mwingine unisaidia kupata suluhisho bila kuitaji msaada wa moja kwa moja kutoka kwa mtu mwingine. Pia, ninaamini katika kuuliza maswali wakati sahihi. Badala ya kusubiri hadi tatizo liwe kubwa, uomba msaada mapema inapobidi. Hi huokoa muda upunguza msongo wa mawazo na uongeza ubora wa kazi. Kuomba msaada si dalili ya udhaifu. Bali ni ishara ya wajibikaji na nia kufanya kazi kwa kiwango viwango vya juu. Atimae, baada ya kupata msaada, ujitahidi kujifunza kutokana na uzoefu huo, uandika maelezo muhimu au kukumbuka hatua zilizo saidia. Hili siku zijazo ni kikumbana na changamoto kama hiyo, niweza kushugulikia kwa ujasiri zaidi. Kwa kufanya hivyo si tu kwamba ninapata msaada ninapohitaji bali pia najijenga kitaaluma naakua rasile mali muhimu kwa wengine kazini.